Wakati ninamsongo wa kazi, na hakikisha kuwa ni meprioritize zile kazi ambazo ni za dharura sana, nazifanya muanzo, nazipatia muda muda mwingi sana kuliko kazi zile zingine nikimaliza, kisha niendele na hizi kazi ambazo hazitakuwa na hazikuwa na haraka sana, nizimalizie pia.

Kumbukumbu moja ya kutisha ambayo nilionayo, ni nakumbuka wakati nilipokuwa shule ya sekondari, usiku, kuna wakati chumba chetu chakulala ama dometri yetu, ya kulala wasichana ilichomeka. Kuna mtu alichoma moto, kwa hiyo kila kitu kiliungua, ma nguo, viatu, vitanda, magodoro, kila kitu kiliungua. Na kwa hiyo hiyo ni kumbukumbu moja ambayo sitaisahau kwa maisha yangu manake ilikuwa ya kutisha ajabu.

Kumbu kumbu moja nililo nayo ya utotoni ni, nakumbuka kuna mchezo, ambao tulikuwa tunacheza na ndugu zangu, tulikuwa tunachukua tairi kubwa, tairi kama la trakta hivi. Alafu unaingizwa ndani unakaa kama lile umbo la ndizi. Alafu unabingirishwa. Tairi linabingirishwa, linabingirishwa, linabingirishwa, so unabingirika mpaka mahali ambapo litasimama. Na hii ilikuwa inatupatia raha sana, manake tulikuwa tunacheka, tunawasiliana vizuri. Tunafurahia pamoja na uzuri hakuna mtu ambaye alikuwa anaumia huo mchezo ulikuna unatufurahisha sana.

Ndoto yangu kubwa ni kuwa mtangazaji mashuhuri yapa nchini. Na kabla ya evo, niwe wakuhimiza watu wengine kuwapa motisha, hasua watu ambao natoka kwa familia zisizojiweza, na kuwakikisha kuwa kando na kuwafunza na neza wapa ata kama ni mtaji wakuanza biyashara ili waeze kukithi maitaji yao.

Nasikiza mziki wa ibada ama mziki wa kuabudu, Either ni nyimbo za njili, nyimbo za kumtuku za Mungu, hizo ndio nyimbo nazisikiza kwa sana. Kando na hiyo, pia nasikiliza zile za mtindo wa polepole wa taratibu ama marufu kama RNB.